Napenda kunywa maji mengi mara kwa mara kuvaa mavazi mepesi na yenye rangi angavu. Pia kufunika kichwa kwa kofai au kutumia mwavuli na kukaa kwenye sehemu yenye kivuli au baridi. Pia hula matunda yenye majimengi na kupumzika.

Ndiyo kwa sababu unisaidia kujenga usiano na jamii. Kushiriki kumbu kumbu na isia kujitangaza kibinafse au kibiashara kuonyesha ubunifu au kipaji kupata fursa na uifathi kumbu kumbu.

Hapana ila naitamani hiyo fursa sana kwa sababu usafiri wa ndege una mwendo wa haraka. Hufika ambali kwa urahisi usalama wa juu. Kwa biashara na dharura ni chaguo bora. Na kwa kusafirisha mizigo.

Mimi huamka saa kumi na mbili ya asubuhi. Naomba na kushukuru kwa ufupi. Na nawa uso. Na piga zoezi. Kwa dakika tano. Nanywa maji glasi mbili. Alafu nafatanisha na kiamsha kinywa chepesi. Kila siku na hisi kama baraka kwangu na fursa ya kuanza tena na kujaribu tena.

Napenda biolojia kwa sababu inanisaidia kujua maisha na mwili wa binadamu, kuelewa mazingira na mimea pamoja na wanyama. Kuongeza ufahamu wa kisayansi inanipa fursa ya kazi na kuongeza ufahamu wa kila siku.

Maendeleo mazuri ambayo nigependelea kuyaona katika jamii ni elimu bora na upatikanaji wake. Afya na huduma za afya usalama na utawala bora miundombinu na usafirishaji ushirikiano na jumuia pamoja na uchumi imara.

Sio kipindi tu bali vipindi vya televisheni vinavyo angazia burudani na ucheshi, mapenzi na maisha, msisimuko na upelelezi. Elimu na mskumo na familia ambavyo vinaleta ladha tofauti.

Ndiyo nimewahi kulima ili kupata chakula cha uhakika na kisafi pia kupunguza gharama ya kununua chakula sokoni na kuuza mazao ili nipate kipato pia kupata chakula chenye afya bora na ilinipea ajira na nikajitegemea.

Napenda kununua vitu vya umuhimu ambavyo mtu anapaswa kuwa nazo mwanzo. Kama mahitaji ya msingi. Kwanza chakula cha asili maji safi, nguo na viatu, malazi, dawa za huduma za afya.

Natumia muda wangu wabure kwa kujijenga kibinafsi, kupitia kusoma vitabu au makala na kujifuza ujuzi mpya. Wakati mwingine natembea kwa miguu, nafanya mazoezi mepesi nyumbani napumzika vizuri au wakati mwingine nalima bustani ndogo. Pia wakati mwingine naongea na marafiki au familia.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu hujenga afya na urafiki. Pia mpira wa kikapu ambao unanipanguvu na kasi zaidi. Pia naupenda mchezo wa kukimbia unaonipa afya ya moyo.

Ningependelea sana mchezo wa kijamii wa kuvuta kamba ambao huchezwa na vikundi viwili kupimana nguvu. Pia ningependelea mchezo wa mbio za magunia ambao ni rahisi lakini unachekesha sana.

Napenda kula wali wa maharagwe au ndengu. Ugali sukumawiki au mbogua za kienyeji. Githeri chapati na ndengu wa maharagwe. Wali kuku au ugali samaki na viazi mayai Muzika.

Hapana sijawaai kujifunza kwa maana wakati mwingi ni ule niko kazini na nikitokea majioni naenda nyumbani kupumzika kupiga gumzo na marafiki, familia na hata muda mwingi ni ule nasoma kuandika au kuchora.

Napiga picha mara chache kwa wiki au ninapopata tukio nzuri ili kuhifadhi kumbu kumbu bila kuchosha akili. Pia muda mwingine napiga mara moja kwa siku picha tatu ili kuongeza ubunifu.

Kila wikendi, mimi hutembea au hukimbia asubuhi, hupumzika, huenda sherehe na marafiki pamoja na familia, hucheza michezo ya nje kama mpira, netiboli, kuogelea, kupika chakula kipya, kusafisha na kupanga nyumba, kuangalia filamu au kusoma vitabu na kujifunza ujuzi mpya.

Anthari mzuri ambayo nimewaai kuona ni msitu au mbunga enye miti, maua na hewa safi. Pia pwani au bahari enye mawimbi mchana jua kali na mahali pa kupumzika. Pia mlima au kisiwa utulivu na mandhari mazuri.

Huwa najikinga jua kali kwa kuvaa nguo zinazonifunika mikono na miguu. Na pia nyepesi na zenye rangi ya kupunguza joto. Na pia kofia yenye mnyororo nalinda macho kwa kuvaa miwani na kutumia mafuta ya jua. Na pia kwa kunywa maji ya kutosha na kukaa kwa kivuli.

Kuvaa ti shati au shati linategemea hali, mandhari na mtindo ninaopenda. Iwapo nipo kazini napendelea shati. Na wakati niko matembezi nyumbani napendelea tishati.

Ningependa kutembelea Santorini ili kuyaona machweo ya jua ya kuvutia hasa kwenye mjiwa oia. Pia, mulima wa vulkano unautoa mandhari ya kipekee na bahari ya igen yenye maji ya bluu safi kabisa.

Mafunzo ya teknolojia au dijiti. Ambayo yamenisaidia kufanya kazi mtandaoni na ofisini kwa uraisi na kasi. Pia mafunza ya uongozi na biyashara. Ambayo imenisaidia kupata cheo kazini na kuanzisha biashara yangu. Pia mafunza ya vitendo na ya kibinafsi kujiendeleza.

Ndiyo nmewai kuona bahari ya indi ambayo inamchanga mweupe maji ya buluu safi hoteli na vinywaji karibu fukwe za utulivu zuri kwa kuogelea na kupumzika na pia utalii kwa wingi michezo ya maji, na machuwa mazuri yanayoweza kupigwa picha.

Ushirikiano mzuri katika timu ni muhimu sana kwa mafanikio ufanisi na hali zuri ya kazi njia za kuwahimiza ni kuweka mawasiliano wazi na kuelezea malengo ya pamoja pia kuwajibika kwa kila mmoja na kutumia michezo ya kujenga timu kushirikisha maamuzi na kusherehekea mafanikio pia kusuluhisha migogoro yao kwa haraka.

Kazi ninayoifanya ni ya kutengeneza kucha na naipenda sana kwa sababu ni kazi yenye mahusiano ya kijamii, mapato mazuri, uhuru wa kazi, uwezekano wa ukwaji, na pia unaweza kubuni rangi mbali mbali. Moja wapo ya changamoto zile kubwa ni kiwango cha usafi na kawaida ya mapato ya sio thabiti mwanzoni.

Naitumia kompyuta sana kwa kazi na biashara kwa kuandika na kuhifadhi nyaraka, mawasiliano ya barua pepe, kupanga ratiba, kuhifadhi data, na kusimamia biashara, pia kwa kuwasiliana na wateja au timu, na kushirikisha bidhaa, pia kwa kujifunza au burudani. Wakati mwingine naitumia kwa masomo na ujuzi.

Na sherekea mwaka mpya kwa kupanga chakula kizuri na vinywaji ilikuweka sherehe ya marafiki na familia kwa kutembelea sehemu za asili na kushiriki zawadi na msaada. Pia kuhudhuria sehemu za burudani pamoja na kupanga ngoma na muziki unaopendwa.

Niliamuka saa kumi na mbili asubuhi, nikaomba na kushukuru. Baada ya hapo nikaenda nikapigia mswaki na kunawa uso. Nikaenda jikoni kutayarisha kiamsha kinywa viazi vitamu na maziwa. Badae nikamwamsha mtoto, nikamuogesha na kumtayarisha ili kuenda shuleni. Nilijipanga kwenda kazini pia na nikahisi furaha kwa sababu niliona kama siku ingine nimetunukiwa na ulimwengu ya kuanza na kujaribu tena.

Ushauri ninaoweza kumpa mtu anayeansa kazi ni kutambua malengo yake kwa nini anansa kazi pamoja na kujifunza ujuzi unaoitajika. Kutengfeneza barua ya maombi nzuri pamoja na kutumia mtandao wa watu na kujitayarisha kwa maojiano.

Ndiyo, kwa sababu mziki huu huwakilisha historia, hadithi na tamaduni za kabila au eneo na pia inasaidia kizazi kipya kuelewa mzizi yao. Na upenda mziki wajadi kwa sababu nyimbo zake zina midundo ya kipekee. Vyombo vya asili na inaburudisha kwa kuwamisha hisia za furaha au huzuni kulingana na wimbo. Pia inaifadhi historia na haditi.

Na washughulikia wateja kwa kuwapokea kwa tabasamu na heshima, kuwasikiza kwa makini, kujibu maswali kwa uwazi na ukweli, kutumia lugha zuri na yenye huruma, na kutii mahitajia yao haraka, pamoja na kutambua wasio wamara moja.

Mara nyingi nacheza na mtoto wangu wa msichana ili kujenga uhusiano wa ukaribu na wa ku aminiana ambao una mfanya ahisi upendo na usalama na wakati mwingine kukuza akili yake na kuendeleza hisia za maadili. Pia kuimarisha ayfya yake ya kimwili.